Wakati mwengine napenda kuzungumza kuhusu siasa sana sana za nji yetu. Na sababu ni jukumu langu kujua jinsi ambavyo. Waheshimiwa wanavyotupa huduma zao. Na jinzi ambavyo tunafaa kuhudumiwa katika mazingira yetu.

Chakula ambacho cha kigeni nimeshawahi kujaribu ni chakula cha mandizi na viazi vikichanganywa kwa pamoja, yaani matoke. Chakula kitamu, kinachopendeza na pia kina afya njema. Kinaweza kukuongezea afya na kukufanya mwili wako kuwa na nguvu.

Mimi hupenda kuamka mapema iti kutekeleza majukumu yangu ya siku kabla ya kuanza shughuli za siku yenyewe na pia kutenga muda mzuri ili kujua vile mambo yangu ya taendelea katika siku fulani.

Ndio, napiga kura, niko na kura, naweza kupigia mtu yoyote kura mwenye nahitaji. Ni moja ya kuwakilisha nchi yangu na pia kuwa mzalendo katika nchi yangu. Ndio.

Hapana mimi sina tabia ya kugawanya taka yangu, taka yote huwa narusha kwa pipa ili ikuja kubebwa na wanaohusika, na pia ili kusafisha mazingira yangu takataka huziweka mahali pamoja.

Tabia mbaya napenda kutoka watu kwa watu wengine ni tabia njema, tabia inayofurahisha, jinsi ambavyo wanavyo ongelesha watu ikuwa wana waongelesha kwa uzuri tu ila sio kwa ubaya na watu wasiopenda kukosana na wengine pia napenda.

Nikiwa na familia yangu napenda kusikiliza wimbo napenda kukaa nao kuongea kupiga gumzo na pia kushirikiana nao katika mambo tofauti kama vile kutembea kujiburudisha ndiyo, na mambo mengine tofauti.

Nimewai kusafiri maali pengi pazuri, kwa mfano mji wa baringo nimewai kutembea kwa jili ya vitu tofauti tofauti na pia kwa ziara zangu za matembezi tu na pia masomo.